Mimi sipendi kupiga picha kwa vile nina sababu zangu. Picha huwa na kumbukumbu nyingi sana. Labda kuna siku ambayo sikuwa mwenye furaha, nilikuwa mwenye huzuni, sikuwa mkakamavu. Kisha hiyo siku nipige picha. Basi, wakati ambapo nitakapoiona ile picha, itaweza kunikumbusha yale ambayo nilikuwa nikipitia wakati ambapo nilikuwa nikipiga hiyo picha. Na basi, hiyo ndiyo sababu ambayo sipendi kupiga picha.